Sifa ya kiongozi mzuri, kiongozi mzuri kawaida anatakiwa na sifa ya awe anajali matatizo ya watu, lazima wanajali matatizo ya watu awe anajua yeye amechaguliwa pale kwa lengo gani, majukumu yake ni yapi Lazima atatue kero za wananchi, wananchi wanashida gani, wanasumbuliwa na kitu gani, aonge na watu Sifa nyingine ya kiongozi mzuri, lazima awe anashirikiana na wafanyakazi wenzake. Lazima ashirikiane na wafanya kazi wenzake, kujua kwamba tatizo ni nini, na wafanyakazi wenzake pia wampe ushirikiano. Kwamba, sehemu gani kuna shida, sehemu gani kuna sumbua, na wafanye fanyaje, na wapate suluhu gani. Sifu ya kiongozi tena mzuri Kiongozi mzuri lazima awe anajali maslahi ya wale wa chini yake Lazima anajali maslahi ya wale wa chini yake Kiwepo ni malipo, matibabu ya wafanyakazi wenzake na vitu vingine vingi.

Somo ambalo nalipenda sana shuleni ni somo la fithikia. Fithikia ni somo ambalo ninalipenda sana. Physics. Ninalipenda kwa sababu hili somo ni somo ambalo ndo nalifundisha shuleni na nimekua nikilisoma sasa ni miaka mingi iliyopita. Kwa ndio maana nalipenda sana. Nalipenda sana hasa hasa ukiwa unalisoma kuna vitu ndani yake vinakuwa vinatumika sana kwenye mazingira. Kwa mfano ukiwa unsoma labda namna jenireti ilivyo tenganezwa, namna electronic equipment, zilivyo tengenezwa, vifaa vya kielektroniki, na teknolojia mbali mbali ambazo zinatokana na basis na misingi ya hili somo, ndiyo maana nakuta nalipenda sana. Somo jingina mbalo nalipenda sana shuleni na ndipo nalolifundisha ni somo la chemistry, yani kemia. Somo hili nalipenda sana kwa sababu ni somo ambalo na lenyewe linakua lina usiano mkubwa sana na maisha ambao tunayoishi sisi wanadamu, maisha ya kila siku. Kwa mfano mgodini kule pasipo kuwa na elimu ya kemia huwezi ukavuna dhahabu Lazimu utumie elimu ya kemia kuvuna dhahabu Iinatumika sehemu mbali mbali sana utengenezaji wa sabuni Lazima uwe na elimu ya kemia Kuna utengenezaji wa nguo viwandani utengenezaji wa vinyuaji, utengenezaji wa madawa mbalimbali, katika mahospitali. Kwa hivyo vitu vinafanya unakuta hili somo nakuwa nalipenda sana. Nakuwa nalipenda sana kwa sababu. Kila mbacho nakisoma kwa darasani, nakuwa nakiusianisha na mazingira ambayo niliopo. Kwa hivyo inakua inanisaidia na inakua unafurahi sana hata ukiwa unalisoma. Na pili, ukiwa maabala, hata haya masomo mawili fizikia na kemia Kuna namna mkingia maabara, unakua una unatesti vitu kwa kuona kabisa kwamba, labda unaona mabadiliko ya rangi au labda kama ni fizikia majaribio ya umeme Unaona, amita vinavyokuwa vinasoma Ukebadilisha vitu labda kinzani Kuna vitu vinabadilika ikiwepo na umeme Unabadilika, amita inavyo soma inabadilika koo, ni vitu kama hivyo, ndio maana unakuta haya masomo Ninayapenda sana kuliko masomo mengine Kiujumla tu napenda masomo ya science nikiwa nipo shuleni.

Ukiniambia kwamba napenda mbwa au paka Mimi naweza nikuambia kwamba ninapenda mbwa kwa sababu mbwa ananisaidia kulinda ananisaidia kulinda endapo kuna adui yeyote mbwa anasaidia sana kujua kwamba kuna mtu kaingia Kwangu mimi Naweza nikasema kwamba mbwa nim nampenda mbwa kuliko paka kwa sa mbwa ninaweza nikaenda nae, hata kutoka sehemu, moja au nyingine. Mbwa Naweza nikatembea nae, lakini paka nivingumu sana kutembea nae. Ndiyo maana, naweza nikapendekeza kwamba napenda mbwa kuliko paka. Kitu kizuri tena ambacho, naweza nikaongelea kuhusu mbwa. Mbwa haleti wadudu hatari kama nyoka. Wakati paka, naweza kaleta wadudu hatari kama nyoka. Kasa paka wakati mwingine, napigana na nyoka. Ko wanaweza wakapiga na alafu kaletana ndani. Kwa hii inawezi kawa inaleta tena shida kwangu mimi. Lakini mbwa yeye hafanya hayo mambo kabisa. Yeye tuni kulinda. Na mbwa anakuwa nafaa sana. Anakuwa nafaa sana. Endapo labda una mifugo. Kama labda kuna wanyama wakali kama fisi. Kama labda hata hiyo mifugo imetoka. Inakuwa inasaidia sana. Mbwa kukuamusha na kujua kwamba mifugo wako, labda kama ni ngombe au mbuzi wametoka au, kuna wanyama hatalishi kwa mifugo wametoka au vipi na mpenda sana mbwa kuliko paka.

Hapa mfereji wa TV, sijaelewa kwamba unamaanisha ni mfereji gani, unaowafuata, sijaelewa kwamba ni mfereji gani, nashindwa kuelewa, kwamba huwaga kuna mfereji gani wa TV, unakuwa unawafuata. Ki kweli hapa nimeshindwa kuelewa kwamba ni mfereji gani, hili swali kwa kweli, bado, bado sijalielewa kwamba lina maana gani, kwamba lina maanisha ni nini, linataka nijibu nini.

Nguvu zanku kazini, mimi nina nina nguvu kazini, wasabu, ninaweza nika, ninaushawishi, ninaushawishi, naweza nikatoa ushauri kwa uongozi wa shule, naweza nikatoa ushauri, ni namna gani, uongozi wa shule, ununue labda vitu ambayo vina husiana na elimu ambayo tunaitoa kwa wanafunsi, Labda ununuzi wa vitabu, ununuzi wa kemikali, hiyo ndiyo nguvu ambao ni nayo kazini. Kitu tena cha pili ni kwamba nguvu ambao ni nayo kazini, ninaweza nikashika zamu. Ninashika zamu, nikishika zamu na maana hiyo zamu inakuwa mimi ndo kiongozi, shule nzima. Na maana kitu chochote kile tu kilo lote lile, lazima lilatibiwe na mwalimu wa zamu. Koo ndio nguvu ambayo ni nayo mimi kazini. Nguvu tena nyingine ambayo ni nayo kazini ni namna ambabyo ni naweza nikakaa katika idala mbali mbali shuleni. Ikiwemo lamba indala ya michezo, naweza nikaongoza wanafunzi, naamna ya kufanya mazoezi, naamna ya kucheza mpila. Mazoesi mbari mbari.

Simu yangu sana naitumia kuu, huwaga naitumia simu kuingia kwenye mitandao ya kijamii, majukwaa mbali mbali ambayo yanatoa elimu, naitumia simu pia kuu, naitumia simu kama mawasiriano, kwa mawasiriano, ikuwemo kuongea na kutuma message, kutuma ujumbe yani. Natumia tena simu kama kifaa cha kujisomea, Kwa sababu kuna bazi ya vitu mbali mbali, kuna bazi ya nyalaka mbali mbali, unakuwa una zipakuwa halafu unaziweka kwenye simu, una anza kujisomea, unakuwa unajisomea, unakuwa unajisomea siku hadi siku, wiki hadi wiki na mwezi hadi mwezi, unakuwa unajisomea kwenye simu yako.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya, nilimsaidia mdogo wangu kupata kazi. Lakini hakurudisha fadhila. Kuna mdogo wangu tena mwingine nilimnunulia kifaa cha, kutafuta, kupima dhahabu ilipo, lakini hicho kifaa, kikaibiwa kimya kimya, wala hakunijulisha. Kwa hio ni moja vitendo vya wema ambavyo nimewahifanya, lakini sikulipwa chochote, sikupewa hata fadhila yoyote. Lakini mimi nilifanya tu wema, lakini sikuambulia kitu.

Aka kweli, sijawai kusafiri kwa ndege, usafiri ambao uwaga, nimesafiri mala kwa mala, nimesafiri kwa basi, nimesafiri kwa daradara, nimesafiri kwa boda boda, na nishawai tenasafiri kwa basi, lakini kwa ndege bado katika maisha angu, labda mungu akijali, nita safiri baadae, lakini kwa sasa, sijawai kusafiri kwa ndege.

Ndiyo, mziki wajadi naupenda hasa nyimbo za kisokuma na zipenda sana. Japo mimi ni msokuma, lakini napenda pia nyimbo za kisokuma, lakini pia napenda nyimbo za kijaruo, napenda vile mziki unavoku unapigwa. Kwa napenda sana nyimbo za jadi, napenda sana wakati mwingine unaeza ukawa akili imechoka, umechoka ata kusikiliza hizi nyimbo za kingereza. Basi unamua kusikiliza nyimbo za jadi ambazo zina kukumbusha mbali muliko toka na vitu kama na vitu mbali mbali Kwa upande wa nyimbo za jadi Ninapenda sana.

Utotoni nilikuwa ninapenda sana kucheza mpira, mpira ule wa wa chandimu wanaita, ule unafunga madaso au magodoro, halafu unafunga kamba, ule sasa ndo nilikuwa napenda sana kucheza utotoni, mpaka mzazi alikuwaga ana nizuia kabisa, nisiende kucheza ule mpira kwa sababu ulikuwa una nipotezea muda, na alikuwa anaona yeye unanipotezea muda na nilikuwa ninapoteza kuzingatia mambo mengine ikiwapo shule, kilimo na ufugaji kwa Hata mzazi alikuwa ananizuia sana niende kucheza huo mchezo Lakini utotoni nilikuwa naupenda sana.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kipindi cha michezo. Hasa hasa kwa mfano kama Azam TV, kipindi ambacho nakipenda ni kile kipindi cha mshike mshike. Kile kipindi huwaga nakipenda sana na huwaga nakifuatilia. Huwaga kinafanyika mida ya saa tatu za usiku. Kwa hiyo kile kipindi huwaga nakipenda sana. Ndiyo hicho ambacho huwaga nakipenda sana kwenye televisheni. Sasa kwenye chanel zile za Azam, Azam TV.

Kitu ambajo ningependa kujifunza kipya katika maisha yangu ni namna ya kujifunza namna ya kuekeza. Kuna baazi ya majukwaa ambayo yanaweza yakaingiza pesa. Labda kuekeza namna ya hatifungani, kuekeza kwa namna mbali mbali. Mali isio hamishika. Ni vitu ambavyo ninapenda sana kujifunza. Kujifunza kitu kipya katika maish yangu, kitu ambacho kinaweza kikaniongazea samani. Kitu ambacho tena napenda kujifunza, napenda kusoma vitabu. Kusoma vitabu kunaweza kwa kuongethea samani, kuna niongathea samani katika maisha yangu ya mbele. Kujua vitu ambavyo, sikuvijua, kwa sababu vitabu vimebeba utajiri wa kila aina. Ni mambo ambayo yanapenda sana kujifunza. Napenda tena kujifunza maswala ya kilimo. Sasa kilimo cha kutumia teknolojia zipi ya ambazo zinatumika sana kwa kilimo Napenda sana vitu kama hivyo.

Napenda sana kula wali wali na maharagwe Napenda sana kwa sababu hasahasa wakati wa jioni. Napenda sana kwa sababu wali unalainisha tumbo. Tumbo linakuwa ni laini. Na napendelea sana wakati wa jioni kwa sababu wakati wa jioni. Nikiwa nimelala napenda sana kula chakula laini. Sio ugali tena kwa sababu ugali napenda lakini napenda wakati wa mchana. Lakini usiku ndio napendelea sana kula wali ukilinganishwa na ugali kwa huwaga nabadilisha badilisha sasa Labda kama nimekula labda usiku wali mchana ugali au labda japo huwanga ni mara chache sana kula wali mchana Lakini kama nikila wali mchana usiku nakula ugali.

Kwa kweli, sipendi chakula cha alaka kwa sababu ukila halaka sana wakati mwingine. Chakula kinawezi kakukaba kooni. Kwa sipendi sana chakula cha alaka. Napenda kula pole pole, unakunywa na kama labda ni kinywaji, unakunywa pole pole, unakunywa na maji, pole pole. Pendi sana kula kupata chakula cha halaka halaka jambo mbalo inaeza ika leteashida tena nyingine na penda nikiwa nimekula ni ile ni kwa hutulivu sio kula halaka halaka.

Sherehe ambao huwaga napendezwa wanao ni nisherehe ya mwaka mpya. Hii nisherehe ambao huwaga napendezwa wanao sana. Kwa sababu, nisherehe mbayo huwaga inanipa muda wakutasmini. Kwamba, ndani ya mwaka moja ni vitu gani, malengo gani ya ambayo nimeyafikia. Ndani ya huo mwaka mmoja ni malengo gani yametimia na malengo gani hajatimia. Kwa nisherehe mbayo, kama labda kuna malengo ni metimiza, Itabidi nijipongeze kwa kumaliza mwaka na pia kufanikiwa malengo yangu ambayo niliyapanga ndani ya mwaka mmoja. Koo ni sherehe ambayo navutiwa nayo sana shereha ya mwaka mpya. Kurliko sherehe yote ile.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuweka malengo, kwa kuandika kwenye kwenye daftari unakuna lekodi. Yale malengo yako una kuna una andika kwa kila mwezi. Malengo ya kila mwezi unaku naya andika pembeni. Na kila unapo amka asubuhi, unakunaya soma yale malengo yako. Manaake ni kwamba unakuna jikumbushia sasa. Kwamba, ndani ya mwezi moja nina malengo haya na haya na haya na haya, unakuna jikumbushia. Unajua tena, malengo ili uyafikie, lazima uwe unayaona mala kwa mala, unayasoma mala kwa mala, unajikumbushia. Kwamba, mimi nina malengo haya na haya, katika mwezi, fulani.

Changamoto ambazo ninakutana nazo kazini, nikiwa nipo kazini, maeneo ya kazini, ni kama zifuatazo, namba moja. Changamoto ambayo ninakutana nayo kazini ni malazi, sehemu ambayo nafanyia kazi, sehemu ya kuishi, haiko vizuri. Kwa hiyo ndo inanipashida sana mimi kuzoea mazingira ya kazi. Changamoto ya pili ambayo ninakutana nayo kazini ni upokewa, yaani ushirikiano, sipati ushirikiano ambao unastahili kutoka kwa wanafunzi. Yaani kwa maana kwamba unaeza ukawa unafundisha wanafunzi lakini wanafunzi wenyewe hawako tayari kujifunza. Jambo ambalo linani kuwa linanikatisha tamaa mimi kama mimi katika kazi yangu. Changamoto tena ambayo nakutana nayo kazini ni changamoto ya kiuchumi Kwa sababu kipato ambacho na napata kazini Kinakuwa hakitoshelezi yale mahitaji yangu Kwa hizo ni baadhi tu ya changamoto zipo nyingi na nyingi na nyingi na nyingi Lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo nimezisema ndo hizo Changamoto tena ambayo nakutananayo kazini ni kwamba nilikua nataka kuisahau ni kwamba mazingira ya kazi unakuta hayana sio mazuri, hayana feni, yaqni air condition kwa hio unakuwa unapata tabu kukaa ofisini kwa hizo ni baadhi ya changamoto ambazo ninakutana nazo kazini.

Michakata ya kazini nimeibolesha kwa kutumia mifumo ya kisasa ambao haikuwepo zamani kundilaisishia baazi ya mambo ambayo ninge lazimika kutumia nguvu na muda kuyakamilisha. Mfano, sasa hivi ukiwa nasimu, unaweza ukapakua azimio la kazi. Namaana huta chukua tena mda wakuandika azimio la kazi kwa mkono. Pia ukiwa nasimu, unaweza ukapakua nyalaka mbali mbali, ikiwemo nyalaka za kufundishia. Yani noti za wanafunzi, unapakua tu mtandaoni na unawapa wanafunzi. Ko ile inalaisishia mimi kazi na inaniokolea mda. Na mana baada ya kukaa kuandika noti kwa mda, lakini unapakua tu mtandaoni na unawapa wanafunzi. Wewe kazi yako tu inakua ni kufundisha tu. Kwa hivyo ndo namna ambavo huwaga nabolesha michakato yangu ni kiwa nipo kazini.